Ndiyo, mimi huwa nasoma aseti. Lakini sisomi kaseti kila wakati. Wakati uwa napata kaseti ndiyo. Siku uwa ninasoma. Sababu akuna mahali pa kununua kaseti mara kwa mara. Kwa hivyo unaipata tu kwa kuwa unaipata kwa watu wengine harapu unaisoma. Lakini sana sana mimi uwa nasikisa vishwa vya gaseti ama vya maneno kutoka kwa rendio. Sababu redio huwa inagusia njunju mpire magaseti yario shapishwa. Kwa hivo nitasema uwa nikusikisa sana sio kusoma. Labda mtu hawe ameshikiria ama ameinuwa mtu wa karibu hapo ndio nitawesa kusoma.

Ndiyo, mimi ningependa kulima bustani. Bustani huwa ina maua mazuri sana ya kupendeza na iko na arufu ya kuvutia sana. Halafu maua ni ambayo iko na rangi tofauti tofauti huwa imepandwa pale kwa hivo ningependa kulima bustani. Sababu bustani huwa utakuwa na furaha kutazama rangi ambazo zinapendeza maa.

Kitu kipya ambayo ningependa kujifunza sana ni ufugaji wa kuku. Sababu ufugaji wa kuku unatakikana uwe na mafunzo ya hali ya juu. Sababu kuku ua sinapatwa na magonjo ambari ambayo wanaesa kufa wote ama ukose kuenderea kuwa usa. Kwa hivo kicho kitu mpya ningependa kuwa na mwalimu ambayo ataweza kunifunza vizuri jinsi ya kulea, kupea dawa na jinsi ya kupea chakula. Na nijue vizuri ni chakula gani kizuri cha kuku wafaranga wadogo mpaka waendelee kukua mpaka wawe kukua kubwa. Kwa hivo ningependa kupata mafunzo hayo ili niweze kuwa na kuku wengi. Sababu mikifunzu watu wazuri na niweze kupata. Nitakuwa na fedha na nitajiinua kibiashara. Na tena maisha yangu itakuwa sawa sababu nitakuwa na pesa ya kutosha na ya kujifanya mambo mengi. Yariyo karibu na mingi.

Mimi rangi yenye inanipendeza sana kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe huwa inang'aa popote, ama kokote unaiangalia. Kwa chumba sana sana ukuta wa ndani, inafaa iwe ya rangi ya nyeupe. Sababu ikipata uchafu, utakuwa unaona vile likona uchafu, na utaweza kuwa na wakati mzuri wa kung'arisha, na utajua ni kitu gani utaweka ndio ing'are vizuri. Kwa hiyo, mimi huwa napendezwa sana na hiyo rangi nyeupe. Na tena, unaweza changanya na rangi ingine kama ni juu, uweke turangi twingine, lakini usikose hiyo rangi nyeupe. Mimi huwa napenda rangi nyeupe sana, sababu huwa inavutia macho, na wakati hata ume keti hapo, utakuwa na furaha tele kuangalia hiyo rangi nzuri.

Ndiyo, mimi huwa napenda kupiga chombo cha mziki. Kama vile gitaa. Hata ingawa gitaa ni ngumu kujua, iyo chombo mimi huwa naipenda sana kupiga. Na nilianza kidogo kidogo, mpaka nikaenda nikishika pole pole. Kwa hivo chombo nkizuri na cha kupendesa kwangu ni gitaa sababu huwa inatoa sauti nzuri sana, mpaka mziki unakua wa kuvutia sana. Tena, kama kuna watu wanataka kucheza, wakifuatilia huo mlio, wataweza kudeni vizuri sana. Na mchezo wao wa kuchezesha miguu na mikono na mwili kutingiza kidogo. Itakuwa inaendanisha na hiyo sauti nzuri inatokana na gitaa. Kwa hivo mimi napenda kupiga gitaa sana. Na ni chombo zuri sana cha mziki ambacho kinapendwa na watu wengi. Hata ingawa kuna watu wengi huwa wanalemewa kupiga hiyo gitaa lakini wanavutiwa na msziki wa hicho chombo na wanavutiwa na hiyo mlio mzuri unatokana na gitaa. Kwa hivo napenda kupiga gitaa sana.

Ili kuepukana na n jua kari, mimi uwa napenda kuvaa kofia ambayo itanifunika uso kabisa. Sababu kwangu mimi uwa naaripiwa sana na njua kari, mbaka uso unatoa rangi zingine ambaso sio rangi za mwiri wangu. Kwa hivyo mimi napenda kuwa na makofia mengi, ambayo nitaku hua nikivaa mara kwa mara wakati kuna jua kari. Tena mimi napenda kuvaa nguo nyepesi. Iri mwiri usiwe na joto mingi, sababu baada ya joto mingi, uwa mtu anapatwa na vitu ingine ambayo unakaa ukijikuna kuna. Iyo ni kumanisha kuna njoto alafu unakua unatoa njasho na hiyo njasho itakufanya uwe unamuasho ambao autakuwa na raha kamwe. Kwa hivo inafaa mimi inafaa inijikinge kila mara wakati nikiona tu jua inachomoka sababu iyo inakua shinda kwangu sana sana. Kama vire nikiwa inje, mimi huwa natamani kukaa kwa nyumba sana. Sio kukaa kwa jua, sababu mimi nimejua kuja kujua jua, skari sio nsuri sana kwa afya yangu.

Vile mimi nashugulikia kazi za dharura nikua najitafutia muda wangu wenye nitafanya kazi ya dharura ili hii kazi iweze kunisaidia baadae halafu naezatenga masaa machache kabla ya kuenda kazini ili hizi kazi za dharura nizifanye haraka haraka bila kupoteza wakati Halafu baada ya hapo hua naenda kazini. Halafu njioni nikitokea tena, hua naenda tena napea masaa machache ya kumarizia hizi kazi. Sababu hizi kazi ndio ikona marupurupu kidogo kidogo ambayo inaweza niwezesha kuendelea na kazi zingine. Ili nipate chakula ama gharama ya kuenda kazini. Kwa hivo hii kazi ya dharura hua najipanga na kutumia akili yangu kidogo ili niwze kuifanya wakati siwezi haribu iyo kazi.

Mimi, napenda kupanda mirima sana. Uwa natamani nukiona watu wengine wakipanda, lakini sijawai kupanda hata siku moja. Lakini nikipata mtu wakunierekesa nawesa panda ama naesa jaribu kupanda. Ni vizuri sana nikipata mtu ambaye atanifundisha kupanda na vitu nitakavyo vaa wakati wa kupanda. Lakini, ni mbapensi yangu kupanda, lakini sijawai kupata nafasi hio ili niwese kupanda.

Data zangu zote huwa nazihifadhi kwa simu ili zisije zikapotea ama kupotoshwa na mtu yeyote. Sababu data zangu zote ni siri yangu ambayo sipendelei mtu yeyote kuziangalia ama kujua hali yake. Kwa hivyo, data zangu zote nafungia mahali kuna naweka siri zangu kwa simu. Kwa hivyo mimi huwa ni peke yangu tu najua jinsi vile data zangu zinakuwa.

Ndiyo, mimi napenda maua sana. Mauwa ni mazuri sana. Sana sana ikiwa na rangi tofauti tofauti. Mimi napenda hata kupanda maua kwangu nyumbani. Maua yangu ni ya kila aina. Mrefu na mfupi. Na sana sana huwa inatoa harufu nzuri sana katika boma yangu. Kwa hivyo maua nayapenda na huwa kwangu nikipata maua hata kwa wenyewe mimi huwa nabeba kila wakati. Sababu maua ni kitu mzuri, inayopendeza, hata wageni wakiingia kwako huwa watakuwa wanafurahia sana. Sababu maua ni kitu ya kuvutia sana, sana sana kwa watu wengine wenye wanapenda maua. Ndiyo maana mimi huwa napenda maua napanda maua kila wakati, sana sana wakati wa mvua. Mimi huwa naongeza maua kila mahali ili nikiiangalia huwa nafurahi kila wakati.

Lengo la mda mrefu ninao kasini ni kujiweka katika kazi ndani il Ili nijifunse na niweze kufunswa saindi maana ya kazi na nijue fainda yake. Iri bandae naesa jifuwekea kazi yangu mimi mwenyewe ama nifungue kampuni yangu niwe na kazi yangu mimi mwenyewe ka,,,. Kwa hivo kwa sasa lasima nijiweke hapo katikati nif nijue jinsi ya kutunza kasi na tena niweze kupata malupulupu ili kujiinua kimaisha. Alafu, is is hisia pesa ama fedha nitakayopata, hiyo itaweza kunifuesesha, kuhansa kasi yangu mimi mwenyewe ama nifungue kampuni yangu mwenyewe, nikiwa na pesa ya kutosha, ili kujiendeleshsaa mimi mwenyewe. Kwa hivo hapo kasini lasima nijiweke na nidhamu ya kutosha, niwe nafanya kasi kwa bindii na niwe mtu mwaminifu, ili kila kitu niwese kufunzwa na tena kujifunza mwimi mwenyewe, ili kila kitu bandaye itakuwa ya kunisaindia na hiwe na fainda ya kutosha.

Ili kutoka kwa vitisho vya mtandao ni kujiweka kando, kutojibu maswali katika mitandao na kutotuma picha zako mara kwa mara kwa mitandao. Sababu penye watatoa matamshi yao ama meseji zao watakufanya uwe una jiletea shida. Kwa hivyo mimi huwa nakaa kando na mambo mingi ya mitandao. Lakini kuna wakati mimi huwa naingia na kuangangalia. Lakini sio sana mambo ya kujibu mimi sipendi. Alafu mambo mengi ya mitandao huwa inapotosha watu mara kwa mara. Lakini ukijiweka kando utakuwa na hatua nzuri ya kujiweka kando ili kujiondoa kwa mambo mingi ya mitandao.

Mwezi ambao naupenda sana kwa mwaka ni mwezi wa disemba. Mwezi wa disemba ni mwezi ambao unakuangana na sherehe nyingi sana. Cheresa kupendesa kama bire siku kuu ama mwaka mpya. Hii iso siku kumbiri uwa sinanipendesa sana sababu nitakuwa na wakati mzuri wakusherekea. Ama wakwenda kutembea kwa marafiki zangu. Kwa hivo mimi napenda disemba sana, huo mwezi huwa unantia moyo na bidii sana. Kukula vizuri kuwa na wageni wakutoka mbalimbali na tunasherehekea pamoja. Na saa ingine wageni huwa wanakuja wageni ambao hatujaonana kwa muda mlefu. Kwa hivyo ndiyo maana napenda huo mwezi sana na huo naju huweka kipau mbele.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambayo ana nidhamu ya hali ya juu mwenye hawezi potosha wengine. Mtu ambaye anawez linda mali ya umma vizuri na kutotumia vibaya ofisi yake. Kiongozi ambaye ananyenyekea mbele za watu na kuwa na maongeo mazuri Sio kuwa ana kelele kila wakati. Lazima achunge wanaomfuata vizuri kama ni kiongozi wa nchi. Lazima awe anachunga mali ya umma kila wakati anapokuwa katika ofisi halafu mwenye kulinda watu kutokana na njaa na magonjwa mbali mbali. Lazima achunge ofisi za umma ili kila mtu awe anaridhika na uongozi wake.

Mimi napenda kula nyumbani sana. Sababu nyumbani nitakula chakula ambacho nimejitengenezea mimi mwenyewe. Ile chakula nimetoa kwa shamba yangu. Sababu saa ingine chakula ya nje. Inaweza kuwa kama ni mboga imepikwa ale maandao mbaya mbaya. Kwa hivyo ukiwa nyumbani wewe utaweza kutengeneza chakula chako. Na mahali unatoa kila kitu ni kwa shamba yako ambayo umeitunza vizuri na kuilinda kutokana na mambo mbaya mbaya kama vile dawa ambazo zinanyunyuziwa ovyo ovyo. Alafu unaweza jipikia vizuri hata chakula ambayo haitakuwa na mafuta mingi. Kwa hivyo ukijipikia we mwenyewe utakula ukiwa unafuraha. Kwa hivyo chakula cha nyumbani ndio anapenda kuliko chakula cha nje sana sana za kuwa kutoka kwa mahoteli mbali mbali.

Sikuhizi, mimi huwa naifadhi pesa zangu kwa bank, ama saa nyingine naweka katika simu, ili wakati wowote ninatokotaka kutumia pesa yangu naweza lipa kupitia simu, ama saa nyingine naweza toa pesa kupitia simu kutoka benki. Kwa hivo huwa nahifadhi vizuri. Sio kwa nyumba, lakini kwa benki ama kwa simu yangu. Kwa hivo sikuhizi, imekuwa rahisi sana kuhifadhi pesa yako sababu kuna benki nyingi na zenye tunatumia simu za rununu ziko na hiyo huduma ya M-pesa. Ili kuwezesha kila mtu kuwa na pesa karibu naye na anaweza tumia pesa yake saa yote anayotaka.

Mimi nimesoma mpaka kidato cha nne na nilifanya vizuri sana katika mtihani wangu Lakini ile kazi huwa nafanya ni kazi ya ukulima sana sana napenda kulima viazi ama vitu na mimea shambani na saa ingine napenda kufuga wanyama sana kama vile ngombe na kuku na mbuzi, mimi hio ndio kazi yangu nayofanya na ninanayoipenda sana. Lakini kuna changamoto mingi sana sababu unaeza pata ukona mifugo ya kutosha alafu ipatwe na magonjwa mbalimbali saa ingine inaeza kufa ama ikose kama ni faida yenye ulikuwa unatarajia kama vile maziwa ama saa ingine kuwe na mvua nyingi kama ni mimea shambani iwe sasa imeharibika na ile faida ulikuwa unatarajia huata weza kuipata tena. Kwa hivo kazib yangu ni hio na sina kazi ingine na ningependa ktu moja tu niwe na daktari karibu sana sana wakuweza kufuatilia ngombe zangu na tena niwe na mtaalamu wa shambani ili aweze kunifunza jinsi ya kutunza mimea yangu na kuzuia magonjwa mbali mbali.